Ninapoingia kazini na tengeneza ratiba nini nitafanya kwanzia asubuhi mpaka jioni kisha naanza kufanya kazi na tenganisha kazi katika sehemu ndogo ndogo ili nieze kupata muda wa kutulia na kuvifahamisha ni nini nitafanya katika siku saa zingine kwa kazi na chukua muda na liwazua naji angalia na nahakikisha kuwa nimejipa ile ina takikana.